Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao? Kwanza kabisa, najilinda kutokana na vitisho za mtandao. Kwa kuwa muangalifu kutotumia taarifa binafsi kwa kaunti zangu na kuwakikisha niko na usalama wakutosha wakila akaunti yangu wakati wowote. Tena, nakua makini na watu ninaousiana nao, pale mtandaoni.

Unaenda maktabani mara ngapi? Mi huenda maktabani wakati wa mitihani pekee yake. Wakati nataka pahali hakuna kelele na pahali nataka tu kusoma na ni kusoma pekee yake. Apo ndipo mi huenda maktabani kufanya kazi zangu ama kuenda kufanya utafiti. Juu mimi ni mtu mwenye nafanya kazi ya utafiti. Nikienda pale maktabani nafanya utafiti na hiyo ni mara hivi kumi na saba kwa mwezi.

Jee, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwai? Mimi ni mtu wa kuwai? Kuchelewa la hasha? Mimi huwa sichelewi. Na kuanga pale masaa nahitajika? Na kuanga mtu wa kuwaii? Sijawai chelewa. Nishai chelewa marambili tatu lakini, mimi huji kakamua ndio ni sichelewe.

Mimi hupenda chai na kahawa, lakini sana sana mi hupenda kahawa. Kahawa inakufanya ukae ukiwa umeamka kila saa, ukae mchangamufu, ukae mwerevu, ukae na utulivu. Kahawa napenda kahawa sana, chai huwa na ukali fulani sikapendi.

Tabia ya watu inayo nichukiza ni moja tu kusengenyana. Mimi spendi mtu anaesengenya. Ukisengenya ama ukinisengenya, mimi sita kupenda. Kungea tu kweli mi spendi watu wanao sengenya ama watu wanao tukana, mi spendi matusi. Kwa hivo mtu akinitukana, asiponiomba msamaha, sita msamehe.

Naeza fanya kazi na team ya mbali kupitia mtandao. Naeza patana pale Google Meet na then unaongea tunafanya kazi pamoja, tunapangana, kila anafanya kazi inavyostahili naam hivyo ndivyo tunaezafanya kazi tukiwa mbali.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea? Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni mahali kunaitwa Misri. Misri ikona zile ambazo zinatwa pyramids na ningependa sana kuwa pale Misri kuangalia zile pyramids ama kuwa pale kuangalia ile bahari ile bahari inaitwa Renzi.

Unaenda mahali pa ibada marangapi, mi huenda mahali pa ibada mara kadhaa sana sana jumapili ama mara ingine mi huenda kusafisha na kufanya kazi kanisani kutayarisha mahubiri hapo alhamisi na jumamosi.

Niambie njinsi, unavyotumia simu yako. Simu yangu, naitumia kila wakati. Kwa hivo, kila muda natumia simu. Aungenipata mbila simu. Program gani unazozitumia zainde? Program naezatumia Chatgpt, naezatumia WhatsApp, Instagram, Flashcore, na Crucify TV. Je, unakumbuka simu yako ya kwanza? Ee, naam, nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikua, Infinix or Twelf High. Ngependa kujieleza ni jinsi, simu inavyokusaidia. Simu inanisaidia, kuongea na marafiki wazazi, na inanisaidia kazi za shule, kufuatilia kila kitu na kusoma. Unahisi ni muda gani mzuri wa kuzima simu? Muda mzuri wa kuzima simu ni unapolala. Izo saa saba ufai kusumbuliwa na kitu yeyote. Unafaa kuwa umelala, fofofo. Na ukitumia simu, utakosa usingizi. Kwa hivo, sakuambia, unafaa kuzima simu.

Unapenda kununua nini zaidi? Mimi napenda kununua viatu. Viatu kadhaa kadha. Either zikuweza Nike and adidas ama Jordan. Mi hupenda kununua viatu. Viatu. Na nguo. Wakati mwngine mi hupenda kununulia mpenzi wangu vitu. Zenye atafurahia kama vile nguo na neklesi na vitu kadhaa kadhaa.

Kompyuta natumia kwa hanjili ya shule. Kumpyuta natumia pale kuandika mitiani yangu, kuandika noti za mwalimu, kuandika zinazuita na kimombo, hati call. Nju mimi ni mtu wa utafiti, mi ufanya utafiti na kuandika hizo ma hati call.

Je, unapenda kula popcorn. Naam napenda kula popcorn sana sana ninapo angalia filamu. Mi hupenda sana kula popcorn. Popcorn kwa kiswahili zinaitwa mahindi pasua. Mahindi pasua ni popcorn kwa kiluga ya kiswahili. Ni sajili ya mtahani.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati wa mmgogoro na mtu, mimi sina mambo mingi ya kufanya. Mimi nimetulia, nangoja kila mtu hasira zake zinaisha. Alafu, tunakuja kuketi ka watu wazima na tunaongeleshana. Tunakuja na suluhu lililo sahihi kusuluhisha jambo letu.

Unapendelea shati au tishati. Inalingana na ni wapi niko. Kama naenda kazini napendelea sana shati ndo nikae mtaratibu. Mtanashati kijana baro baro. Tishati naipendea nikiwa pale nime nko staree zangu. Ama pale kuwa nyumbani ama pale chumbani mwangu. Miupenda sana kuvaa tishati. Lakini shati ni ya inamaanisha ni kazi. Kivaa shati kazi na chapa bila mchezo.

Unaweanishaji kazi na maisha ya kibinafsi. Kazi ni tofauti sana na maisha ya kibinafsi. Ukiwa kazi pale unafaa kuwa na tabia taratibu, na tabia ya ustarabu, tabia ya mtu aliesoma lakini ukiwa mtu wa ukibinafsi, ukiwa peke yako, unaezafanya kitu yoyote unayotaka. Unaeza imba imba kwa chumba chako, unaezafanya kila kitu unanchotaka pale. Kwa sababu ukona kitu inachoitwa uhuru. Ukona uhuru wa kufanya kitu yoyote. Lakini ukiwa kazi ukileta mchezo unafukuzwa unaenda nyumbani.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Mi hupenda kuenda sinema mara kadhaa. Kawaida mi huenda sinema mwisho wa mwezi. Juu pesa yangu huingia mwisho wa mwezi. Naenda sinema mwisho wa mwezi wikendi. Naenda mara mbili tatu. Nachukua mpenzi wangu, tunaenda sinema.

Una penda kula wali na ugali. Mimi nalingana na wakati. Kuna wakati nasikia kula ugali. Kuna wakati wengine sisiki kula ugali. Kuna wakati napenda ugali sana. Wakati niko nja napenda kula ugali na kitu kama mayai kitu kama nyama pamoja na skuma. Ama kabenji mi upenda kula wali wakati staki kula sana juu nikikula wali, nitakula wali mingi sana kitambo nishibe. Lakini nikikula ugali nakulatu ugali kiasi.